Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu huja ubunifu mkubwa na matukio yasiyotabirika yanayovutia mawazo. Hadithi hizi mara nyingi hujenga ulimwengu wa kufikiria uliojaa nguvu za kichawi, viumbe wa ajabu au sifa zisizo za kawaida. Jambo linalofanya msomaji au mtazamaji kujisikia kama natoroka ulimwengu wa kawaida.

Mafanikio niliyopata kazini yanajumuisha kuboresha jinsi ninavyofanya kazi kwa kuwa na ufanisi zaidi na kuhakikisha majukumu yangu yanatimizwa kwa wakati. Nimeweza kujifunza mbinu mpya, kushirikiana vizuri na wezangu na kutoa matokeo bora yanayosaidia timu kufikia malengo yake. Pia ninao mafanikio katika kujiamini zaidi, kutatua changamoto kwa ubinifu na kuona mchango wangu ukileta tofauti kwenye kazi ya kila siku.

Kuwatia moyo wenzangu kunaanza na kuwasikiliza vizuri ili kuelewa changamoto wanazopitia, kisha kuwapa maneno ya kutia nguvu na mawazo chanya. Ninapenda pia kuwapa pongezi wanapofanya kazi vizuri kwa sababu kuna tambua juhudi zao huongeza morali. Wakati wa changamoto huwa nawasaidia kutafuta suluhisho na kuwahakikishia kuwa kuna uwezo wakufanikiwa.